Habari, katika kazi yangu kama mwekezaji, kitu ambacho hunipendeza sana mimi, ni kuwa na ule ubunifu, kumaanisha kuwa naeza fanya wakati wowote, na pia naweza hata kama natembea, bado nitaweza kufanya hiyo kazi. Pia jambo la pili linaeza kuwa ni kwamba niko na ule niko na ule uwezo wangu wa kuendelea na mambo yangu na masomo pia na bado nikiendelea kuekeza.

Kama ni kununua vitu, inalingana. Kama ni vitu za nyumba, tunaenda pale sokoni, tunanunua. Lakini kama ni vitu zile zingine kama vitu zinazozitumia stima, izo sana sana tunanunua kwenye mitandao. Unaenda pale kwa mitandao kama ebay, unatafuta kenye unataka kununua, kisha unafanya malipo yako, wataleta hadi kwenye sisi tuko. Iyo ndio njia, sana sana sisi tunatumia huku kwetu.

Chakula gitamu nakipenda kama kila mtu hapa sana sana tunapenda kuweka zile viungo kwenye chakula chetu Kwa hivyo chakula kisipokuwa na viungo Ai huwa haifurahishi bila viungo hizo chakula cha huku kwetu Kikwetu kutumezoea kupika na vitu kama achali, pilipili manga, pilipili hoho Kwa hivyo hizo zikiekwa kwa chakula hizo sasa ni chakula kime kamilika na sana sana huku kwetu Tunapenda kula inje Kuna zile vibanda Wamama wanapika uko sisi tunaenda tunakula na pia hiyo inakuanga ni kazi ambayo watu wengi wanafanya uko Kwa hivyo ikifika ni kwa chakula ladhaa muhimu sana kwa chakula chetu na pia kama hatueki ladha kwenye chakula kwa chakula kama ugali ama zile chakula hazi hazitaki kuwa na ladha.

Huku kwetu kuna zile team ndogo ndogo ambazo nafuatilia moja ni kama Tusker FC hicho ni klabu kubwa sana cha mchezo wa soka Pia ikifika sasa tukienda nje ya ya huku nchi yetu Napenda kufuatilia mchezo wa kandanda wa timu ya Arsenal FC kutoka huku uingereza.

Madukani sana sana tunaenda ule wakati ambao vitu katika nyumba zimeisha, lakini hata kabla ya kufika hapo, masaa ya jioni huwa mzuri sana, ndio kama ni viungo tunaendea za kupika hiyo siku, unaendea hiyo wakati. Lakini sana sana, kama ni kuenda kununua vitu katika nyumba, tunaenda mwisho wa mwezi baada ya kulipwa.

Furaha yangu sana sana inatoka na kuwa na uwezo wa kutengeneza hela. Hapa kwenye naishi, hela humaanisha mambo mengi sana. Inamaanisha kwamba utaweza kuenda mpaka hospitalini. Kama ukona shida ya mwili na utaweza kuangaliwa. Kama ni mahitaji ya kila siku, pia ukiwa na hela utaweza kuyashugulikia na pia kuangalia wazazi. Hela ni kitu muhimu sana. Lakini pia kuwa katika hali mzuri ya afya pia inamaanisha mengi sana kutumanisha kwamba naeza enda kutafuta hela kila siku.

Mimi naipenda juisi ya maembe. Maembe ni matunda ambayo ni tamu sana na juisi yake hainiharibiki tumbo. Juisi zingine kama mananasi, huwa zinakashfa na tumbo yangu kwa kuwa ninaugonjo wa tumbo. Kwa hivo juisi ya maembe ndio hunikalia vizuri. Na pia kukiwa na joto sana, huwa inasaidia, inapunguza ile joto ya mwili na inakupee ubaridi. Wenye huwezi pata kwa juisi aina ingine yoyote.

Mimi naipenda harufu ya mvua kuna ponyesha. Mchanga ukinyeshewa na mvua. Sana sana ukiwaumekaa kwa wakati bila kunyesha. Ile harufu hunijaza vizuri sana. Pia naipenda harufu ya jusi. Ambayo imetengenezwa saahiyo saahiyo katika ubaridi wake. Ile harufu yanipendeza sana.

Kusema ukweli nayopenda maua, lakini si mimi kupenda ni vile mbinafsi wangu pia ya napenda maua Kwa hivyo ikabidi nimejua harufu za maua, ndo niweze kuwa na mpelekea na kumuonyesha ule upendo wangu kupitia kwa maua maua huku kwetu hayakui sana, kwa hivyo inabidi tumenunua, lakini kuna hile maua ya nanukia vizuri sana na ya na yana mvuto sana.

Changamoto moja ya kwanza ni kwamba mimi sina gari langu na kazi ambayo nafanya ikombali kidogo na pale naishi kumaanisha kila siku lazima nipande matatu ambayo ndo tunatumia ndo kusafiri kutoka nyumbani ya hadi kazini wakati mwingeni unapata umechelewa kwa kuwa zile matatu zimekuja kama zimebeba biria wengi Amati unapoteza virago vyako kwenye matatu ukienda kazini na hiyo sasa inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa kuwa Itabidi umeanza kutafuta njia ingine ya kurudisha zile vitu sana sana kama zilikua vyombozi vya kazi inakuwa na ningumu.

Kusema ukweli mimi napendelea t-shirt, lakini kwa kuwa ati nafanya kazi kwenye ofisi, mara mingi utanipata kama nimevalia shati. Lakini ile wakati niko na muda wangu mimi, huwa navaa t-shirt na pia navaa kaptura. Iyo ndio sasa mapendeleo yangu.

Ikifika ni michezo, mimi nampenda mchezaji mmoja kwa jina la ''Cristiano Ronaldo'' ambaye anacheza mchezo wa kambumbu ama soka kwa kimombo. Nampenda kwa sababu kazi yake vile anavyofanya, anafanya kazi safi na pia ameweza kuwa na mambo ambayo ameza kuhitimisha katika huo mchezo, katika ''career'' yake.

Naamu, naipenda hesabu. Kutoka mara ya kwanza nikifunzwa pale chuo cha msingi, kuja chuo cha upili, hadi chuo kikuu, nilikumishi kupenda hesabu kwa sababu kila kitu katika hii mwaisha ni hesabu. Lazima uweze kupiga hesabu ya kesho utakula nini, hesabu ya kesho nitapata bibi, hesabu yaani inakuja katika kila hali ya maisha yako, ndo maana hii naishi kuwa. Kitu moja ambacho napenda sana. Kuongeza pia nyanyangu alikuwa mwalimu wa hesabu. Kwa hivo ule upendo wa hesabu ulianza mapema katika maisha yangu. Na kufikia hadi wa sasa nimeweza kwa sababu hata nikitengeneza ile pesa yangu nimelipwa na weza kuigawanya na kuiktimiza mahitaji yangu kwa sababu tu ya hesabu.

Naam navalia miwani kwa kuwa nikona upungufu wa uwezo wa kuona vile nilienda kliniki niliambua kwamba macho yangu hayaezi na vitu ambavyo viko kwa umbali Kumaanisha mi nawaze tu ona ile mambo iko karibu na macho yangu na kwa hiyo nikabidi nimepewa miwani yenye imeekwa dawa ya kunisaidia kuona vitu ambavyo viko kwa umbali sasa imekua Nilikuwa na hii shida tangu nikiwa mtoto mtoto mdogo sikuwa naelewa hiyo wakati nini inaniendelea vile nimeendelea kkwa mkubwa sasa ndo nikaona kwamba inaniathiri katika maisha yangu Nikaenda nikapimwa sasa ndo nikapewa miwani ya kuwa inanisaidia pia nione mbali imenisaidia sana kwa hivyo sababu sasa hata nikifanya kazi yangu Naezaona ata ile mazndishi madogo yameandikwa kwa umbali naeza yasoma bila tatizo lolote Kwa hivyo naeza sema miwani imenisaidia sana katika maisha yangu na pia imesaidia maisha yangu ya kaenda katika mwelekeo mwingine kwa sababu mbeleni nilikuwa nateseka sana na pia nilikuwa najikuna macho kwa sana lakini kwa sasa macho yako sawa naweza kusoma na pia naweza kufanya kazi yangu kwa ukamilifu bila swala lolote pia lingine kidogo kitambo kidogo ilikuwa sikuwa naweza kucheza na watoto wengine kwa sababu sikuwa naweza kuwaona vizuri ata pale kwa ile michezo sikuwa naweza kuona vizuri na pia kazi yangu sahii inahusu kuangalia kuangalia simu na pia talakilishi kwa masaa mengi Kwa hivo ile miwani inanisaidia macho yangu yasiendelee kuathirika na naweza sasa kufanya kazi kwa ukamilifu na pia utiifu ule unahitajika hapa kazini.

Kama najiandaa kwa mkutano, jambo la kwanza ambalo nazingatia ni mkutano ni wa aina gani, ni watu wa aina gani ambao hawa naenda kupatana nawao, na mkutano unahusu nini. Kwa hivyo, jambo la kwanza nikishajua mkutano ni wa aina gani, hapo nitavalia kulingana na maanthuri ya mkutano, ama ile madaa tuta kuwa tukifuatilia kwenye mkutano. Nikijua mkutano unafanyika wapi, nitaweza kuvalia kulingana na kwenye mkutano utakua. Na jambo la tatu, nikijua mkutano tunapatana na kina nani, nitaweza hadi kuongea na pia kujibeba na ile hathii nafaa kulingana na wale watu tunapatana na wawao Sasa kabla niende mkutano, jambo la kwanza nita hakikisha kwanza nime ngara vizuri, nime valia vizuri na pia nanukia vyema kabla ya kwenda ule mkutano. Jambo la pili, nitahakikisha kwamba Kwanza nimesoma vizuri nikaelewaa mada ya ule mkutano. Ndio nieze kuwa naweza kukachangia katika mambo ambayo yatakuwa yana endelea kwa ule mkutano. Ndiyo kama ni mkutano mambo na pesa nitajua kenya nitaitaji kuongelea. Kama ni mambo na utamaduni nitajua kenya nitaitaji kuongelea. Hiyo ndio na manisha mada ya ule mkutano. Jambo sasa hilo lingine mkutano kujua ni kina nani tuapatana na wao. Nikijua ni kina nani, kama ni watu wenye hadhi ya juu, Itabidi pia mimi nimejibeba na hadhi ya juu. Na pia nimevalia kama mtu wa hadhi ya juu. Ndo nikienda pale pia wataweza kuona kama mimi ni mmoja wao na nisionekane kama mimi ni mgeni. Jambo lingine pia naweza zingatia, kuna kujiandaa nikienda mkutano, ni pia kubeba mali pa kuandikia ni muhimu sana kujua ukienda mahali ambapo watu wanakutana, watu wawili watatu. Kutakuwa na mambo yatasemwa ambayo huwezi kumbuka yote. Kwa hivyo, ni muhimu kuwa na mahali utaandika. Ndio uweze hata kama ni kupitia baadaye. Utaweza kuangalia na ukumbuke mambo ambayo walikuwa wanasema kwa ule mkutano. Jambo lingine naeza zingatia ni pia wakati. Na hakikisha kwamba nimejitayarisha kwa muda mwenye unatoshekana na mwenye unakubalika, ndiyo nikifika pale kwa ule mkutano, sitachelewesha mtu yeyote, na sita kuwa nimekosea mtu ya yote ikifika ni mambo na wakati na pia ile management yani.

Kwa sanaa, mimi napenda usani kusema ukweli. Kwa hivyo, sana napenda aina mingi. Lakini moja naweza sema yenye, inaweza ni inapendeza roho yangu. Naweza sema ni ile ya kuigiza, ndio acting. Kuigiza napenda sana kwa sababu huwa inasaidi ya wale watu. Kufanya na kuiga maisha ya mtu mwingine kama ni yake yeye mwenyewe. Nahicho ni kipawa na kipajia mbacho ningetamani ningekuwa nacho lakini sina Ndio maana napenda sana sana sana kuiga na pia inasaidia unaona unajua ile kuiga katika ile kuiga Unapata watu wanaweza kueleze ya wengine kuhusu labda kama wanelimisha kuhusu jambo fulani ama swala fulani katika jamii likue maybe likue labda nilakimaarifa ama kimapenzi ama jambo lolote unaeza ukali ukalileta na ukalionyesha watu kwa njia ya kuiga, saana ingine yenye ninaeza sema huwa inanifurahisha sana ni mziki kwa kuwa mziki unangelesha roho yako na si roho pekee Pia kiakili ukiskiza mziki Kuna mziki utasikiza itakusaidia itakusaidia itakusaidia kuerevuka kiplani na pia na pia inasaidia sana kukuonyesha kwamba jambo fulani ama swala fulani katika jamii Kuna vile laendelea na vile kuna vile yani tunawezarekibisha mambo fulani vile tunafanya.

Programu ambayo naeza sema huwa natumia kila siku ni programu ya WhatsApp Kwa sababu ile ndo programu yenye natumia katika wa mahasiliano, katika kutafuta wale watu wakazi na pia kuwasiliana pia na familia kwa sababu nina familia ambao hawako kwenye nchi Kwa hivo ile programu inasaidia katika kurahisisha mahasiliano ya kila siku na ya kila dakika yaani Programu yenyewe, naeza sema, ni ya maana sana kwa maisha yangu na imenisaidia sana, sana sana kwenye kazi yangu Kwa sababu sahii, mambo yote yako mitandaoni kama unatafta watu wakununua, kenye unauza, wako mitandaoni Kwa hivo, ile programu inakuja sana, inasaidia sana yani katika mwasiliano, na pia si lazima mpatane na mtu ile mweze kufanya biyashara Tunaeza tu wasiliana kwa ile whatsapp Tutaongea kama namtumia mzigo Hata kama ni mtu ako nchi ya mbali bado naeza mtumia ata mzigo kutoka uku na mawasiliano tu itakuwa kwa ile programu tu ya Whatsapp.

Mambo ambayo mi nafanya ili kukamilisha kazi kwa wakati jambo la kwanza naeka nakala ambayo naandika mambo ambayo nafaa kufanya Nayaandikia ule wakati nafaa kuwa nimeyafanya. Kwa mfano kama nafaa kuwa katika mkutano fulani, siku fulani wakati fulani naandika na pia natumia simu yangu Naweka kikumbuzo yaani reminder, ya kwamba huo wakati ukifika itanikumbusha kwamba nafaa kuwa nafanya jambo fulani katika huo wakati na hilo linasaidia hili kupanga siku yangu vizuri na pia kuhakikisha kwamba nimeweza kukamilisha mambo ambayo yanahitajika na kwa ule wakati ambao unahitajika Hili linasaidia sana kwa sababu kazi yangu ni mingi kwa hivo wakati mwingine naenda nikasahau mambo ambayo nafaa kua nimefanya na nikiwa nimeandika chini, ni yaani nikiwa nimepanga siku yangu mzima, nitaweza kufuatilia na pia niweze kuhakikisha. Na kama jambo limepita ama wakati hujapatikana wakulifanya, nitaweza kutengeneza muda mwingine ambao nitaweza kukamilisha hilo jambo.

Kusema ukweli mimi ni mtu ambaye sipendi mahali kuna kelele. Kama mahali pa anasa kuna kelele sana, sitafeel nimetosheka na sitafeel ni kama naweza kukaa mahali pale. Kama ni mahali ambapo nataka kuenda, nataka mahali ambapo kumetulia, mandhari yake yametulia. Kama ni mziki, ukuwe unacheza kwa ile sauti ya chini kabisa. Sipendi mahali ambapo kuna kelele kubwa na pia ambapo kuna watu wengi ambao wanafanya jambo moja pamoja Kwa sababu ilo nalo linaweza kuwa linakuzuia kufanya wale mambo wewe unataka Na pia ninafanya inabidi wewe mwenyewe umejibadilisha ndo uweze kuingiana na wale watu Kwa hivo mali ambapo wakuna watu wengi sana na mali ambapo kumetulia vizuri Kama ni kazi, napenda kuwa na ofisi yangu mimi mwenyewe Ambapo unakamilisha mambo yangu ya kazi Bila kupishana na mtu ya yote ama bila ile inabidi ni mengoja ndo mtu amalizie jambo lake ambalo nafanya do mimi nianze lolote nilikuwa nataka kuanzia Kwa hivu mali ambapo kuna ile nafasi ya kutosha ya kufanya kazi Na pia kuwa na mawazo yangu ndo niweze kukamilisha kazi vile ya faa na pia kufanya ile kazi kwa yani kwa utaratibu ule ambao unaitajika.

Kusema ukweli pale mitandaoni kuna watu wa kila aina. Kuna wale wanaelimisha wengine, wengine wanajiangalilia tu. Na pia sasa kuna wale watu kadhaa, si wengi. Lakini kuna wale kazi yao ni kutishia wengine kutuma vitisho. Na pia kujaribu kupora watu mali yao pale mitandaoni. Ikifika sasa ni upande wangu. Kama ni kujilinda, kitu ya kuanza ambacho mi naeza kuwa nafanya. Huwa siingii kila mahali kumanisha kwamba kama natumia programu kuna zile programu huwa situmii kama ni programu natumia zile ambazo zinatumika kikazi na zile ambazo watu wanaheshimiana Jambo la pili ambalo nafanya huwa siongeleshi mtu vibaya pale mitandaoni Kwa sababu hujui mwenye kumbusho wa ile simu ingine uwezi jua kenye ama ule mtu ambaye mnaongea na yeye ametoka ametoka wapi, ama amelelewa kivipi. Kwa hivo ukienda pale mnarudishiana mnaongea na yeye, uwezi jua ule mtu ni nia gani ambaye unaedeal na yeye. Kwa hivo, inakuwa ni muhimu sana kuangalia zile programu natumia. Na pia, ile wakati ambao, uko pale mitandaoni, unaangalia sana. Ile mambo ambayo unangalia. Kwa sababu, si kila jambo ambalo liko uko, linahitaji kuangaliwa. Sikila jambo ambalo liko uko, linahitaji jibu lako. Watu wengine wanauliza maswali ambayo tu ni ya kukereketa. Ndiyo tu waweze kuuthi. Akieza kukuuthi ye mwenyewe ndio atakuwa anashinda. Kwa hivo lazima ujiangalie na pia ukue makini sana mambo ambayo unaangalia pale mitandaoni.

Siasa, naam, napenda siasa kwa kuwa siasa kwa kila mahali, kila jambo ambalo tunafanya, siasa inahusika. Tukienda hospitalini kuangaliwa matibabu, siasa inahusika kwa sababu wanasiasa ndio wenye wanafaa kupeana pesa ya kueka dawa pale hospitalini na pia kuhakikisha kwamba matibabu ya mwananchi huyu wa kawaida yanaendelea vizuri. Siasa hiko kila mahali, iko masomoni yetu, shuleni, wanasiasa ndio wanafaa kuwa wanapea wale wasomaji zile resources wanahitazi za kufanya, za kusoma na kuendeleza masomo yao Kwa hivo, ni kweli, siasa inatuathiri kila mahali tupo Hata kama we ni mfanyikazi, hata kama we ndio mwajiri, siasa hiko kila mahali Kwa hivo, tusipoongea kuhusu siasa, hiyo tunajidanganya ati kwamba sisi haitudhuru hata kidogo, lakini ukiangalia vizuri, utaona siasa iko kila mahali, na kwa hivyo tunahitaji kuiongelea na tunahitaji kufuatilia sana mambo na siasa.

Kipawa ambacho mimi sina ni kuweza kuimba, nilizaliwa na sauti ambayo ina uzito sana. Kwa hivo mimi siezi kuimba, ningetamani sana kuwa na uwezo wa kuimba, lakini sikupewa huo uwezo. Kipawa ingine naeza sema sina ni kipawa ya kucheza kandanda. Tangu nikiwa mtoto, nilikuwa nimetamani sana niweze kucheza mpira pale kwenye timu, Lakini sikuweza kwa sababu sina hicho kipawa na mwisho mwisho yalinifanya nikakua mimi nishabiki tu Lakini siwezi cheza hata kidogo Nafikiria hayo hizo ndo vipawa zenye sina Hata kama bado nakubali kwa sababu kuna zinye sasa pia mimi nimebarikiwa nazo Lakini hizo najuaga tu hizo ni vipawa sina, sikubarikiwa nazo na najikubali tu hivo.

Naam, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa kuwa kama saa hii kuna artificial intelligence yenye naongea nayo. Hio ni teknolojia ambayo bado ni mpya sana. Imekuja hivi hivi juzi bado hatujaelewa vizuri. Ndo tunasoma nayo na inasoma na sisi. Kwa hivo, teknolojia mpya zinakuja kutusaidia kurahisisha maisha yetu Kwa sababu hapo mbeleni kazi mingi enye tulikuwa tunafanya ilikuwa sisi wanadamu ndio tunachoka sana Lakini sasa teknolojia mpya ikikuja kama hii AI ikikuja, ikuwe mzuri kazi yetu itakuwa rahisi sana tutakuwa tunaweza kupumzika zaidi Tunaweza kuwa na wakati wa kuwa na familia zetu kuwa na mambo mengine ambayo yanaendelea bila kujali sana kuhusu ile kazi ambayo sasa inafanywa na AI Kwa hivyo teknolojia mpya ni mzuri sana na kama hii hapa AI naipenda sana na naeza taka kuona sana ikifaulu kusababu sisi wenyewe ndio tutafaidika nayo na sisi wenyewe ndio takakuwa tumerahisishiwa kazi yetu ambayo ingekua ngumu kufanya hapo mbeleni.

Nikiangalia inje ya dirisha yangu kitu cha kwanza ninachokiona ni majumba marefu Mimi naishi kwenye nyumba zinazoitwa apartments kwa hivyo kenye naona na huku hivi kando ni majumba yenye yamepakana na jumba yenye ya mimi naishi Hapa chini kuna barabara ambayo tunatumia kama hapo ndio mimi hutumia kuenda kazini kila siku Hapo ndio mimi huchukulia gari kwa hivyo kuna ki kituo cha kuchukua na kueka abiria wenye wanasafiri wakati wa usiku mwenye napenda ni huko saa nne ya usiku kwa sababu hii ni ile wakati yenye inje watu wamepungua inje kuna kuna nyota na pia mwezi, mbala mwezi iko kwa hivyo, huo ndo wakati mzuri wakuwa naangalia inje na kinachobadilika naweza sema giza kinaingia mapema kama sai giza kinaingia mapema kuliko hapo mbeleni kwa sababu msimu umebadilika tumeingia sasa tunangia msimu mwingine wa kutoka Januari tuko msimu mwingine kwa hivyo jua linaenda tu likibadilika kulingana ile masaa yake na vile nahisi niseme nahisi vizuri nimefika hapa mbeleni sikuwa nimefika hapa kwa hivyo nahisi vizuri lakini, naweza taka kuendelea ata zaidi, kuliko kwenye niko sai Ndio niweze kuishi ata mazingira mengine mazuri ata kuliko haya yenye naishi sai.

Mchezo ambao mimi naupenda kucheza ni wenye ubaoni Yani chesi juu kusema ukweli ule ni upendo, ule ni mchezo ambao niliupenda tangu nikiwa mdogo mimi Nilikuwa napenda zile puzzles kuzisolve sana so vile nilikuja nikajua kuna mchezo uniatwa chesi Nikakuja nikaupenda mno na mpaka wa leo bado naupenda sababu huwa unanisaidia kufikiria sana na pia unanisaidia kufikiria vile mtu mwingine anaweza kuwa akiwaza yani naweza najiwazia mimi na pia nawaza vyenye huyu mwingine anaweza kuwa akiwaza Ndio niweze kama nataka kumpiku kwa huo mchezo Itabidi nimefikiria mara mbili Kwa hivyo Unafanya nakuwa very very active na nakuwa niko macho yani niko naweza Ninaweza kuelewa kenye kinaendelea Kenye kinanizunguka na kenye kinaendelea haraka sana.

Mwenyewe naeza sema napenda kusoma sana. Mimi ni mtu ambaye napenda kujua zaidi ya kenye tume yaani watu wanajua napenda kujua zaidi. Kama sahi nataka nielewe mambo na teknolojia kwa sababu teknolojia inaendelea kwa haraka sana. Na inabidi sasa kama hutaki kuachwa nyuma inabidi usome na uende nayo pamoja. Kama si hivo utabaki nyuma, kama sahi nataka kuelewa mambo na AI. AI sahi hio ndio teknolojia yenye iko na hiyo ndio yenye inafuata sana. Mambo na dunia, mambo na shule, mambo na mahospitali. Yani ile teknolojia iko kila mahali. Kwa hivo hiyo ni kitu sana naeza penda kujifunza na kuelewa. So mambo mapya ya teknolojia yenye yanafanyika sai duniani hayo ndio mambo yenye mimi napenda kujifunza.

Mchezo ambao minapenda kutazama ni mchezo wa mguu, yani kadanda. Huo ni mchezo ambao tulikuwa tunacheza tukiwa watoto. Hatakama sikuwa gwiji vile, sikuwa najua kucheza vile, lakini nilikuwa napenda sana kwa sababu ya vile. Mnakuja mnakuwa timu, lazima mfanye kazi pamoja kama timu, kama mnataka kushinda. Na ndio maana nilianza kupenda huu mchezo kwa sababu unaoneshana ule ujamii wetu, kwa sababu huku ujamii na tunaupenda. Nikiwa mtu nakumbuka, kuna mchezo niliwatch, yani niliangalia, ulikuwa watimu ya Europa inaitwa Manchester United, mchezaji wao alianguka akapata heart attack kwa uwanja, lakini alikuja akapona, but lakini hiyo ni picha haijainitoka kwa akili kwa sababu nilikuwa na mshtuko sana, na tulishanga sana, hakuna mtu alijua nini iliendelea haraka hivyo, lakini bahati akakuja akapona. Kutazama kwa runinga, kama si hiyo, tunaenda kuna mahali, tunaendanga kuangalia kumeekwa runinga moja kubwa, tunaenda tunalipia, tunaenda kuangalia huo mchezo. Yote wakati natazama huu mchezo, maramingi ni furaha kama timu yangu inashinda. Lakini kama timu yangu haishindi, hakuna furaha ata kidogo. Hiyo ndio ule wakati hutaki ata mtu akuongeleshe, hutaki mtu akusumbue. Kwa sababu si vizuri hakuna mtu anapenda kushindwa. Sisi ni binadamu na hakuna mwenye anapenda kushindwa. Kwa hivyo, ile wakati sisi tunashinda, furaha iko na tunasherekea. Lakini wakati tunashindwa inakuwa ile furaha imeisha.

Sana sana kuwasiliana ni kwa njia ya simu, runono. Hiyo ndiyo njia yenye sasa tumezoea sana. Na hiyo ndio inakuanga na ule, ile efficiency yaani. Unaweza kuongea na mtu dakika yoyote, akiwa mahali popote. Kwa hivyo ni rahisi sana. Na kama tunaongea mambo na simu, sasa kuna zile programu kama WhatsApp. Inasaidia sana unaongea na mtu ako mahali popote hii dunia bila kuondoka kwenye wewe uko. Unaweza kama hata ni mnunuzi ni wakyenye unauza, kama wewe ni mwanabiashara utaweza kuongea na wanunuzi wako na waweze kupata mizigo yao bila wewe kutoka mahali kwenye uko. Na hiyo, hiyo ni mzuri sana kwa sababu inaturahisishia maisha. Inafanya maisha inakuwa yanakuwa hana ule ugumu kwa sababu ya mawasiliano.

Sana sana sana. Tangu nikiwa mtoto nilikuwa napenda sana. Hata kwa zile vitabu za somo la geografia. Nilikuwa napenda sana kuenda pale. Kwa zile peji ambazo zimechorwa mambo na nyota. Na zile nchi zambali zenye zile planets zine zikombali na sisi huku duniani. Kwa hivu nijambo mbalo limeishi kunifurahisha tangu ni kiwa mdogo. Na kila wakati nikipata. Ile nafasi natoka nje. Kulingana na vile hali ya hewa iko na angalia na tamani kwa sababu haya ni maumbele yake Mungu. Kwa hivyo ni jambo mzuri sana yaani na ni jambo ambalo minapenda. Na pia napenda kuambia watu kuzihusu kwa sababu nimesoma sana kuhusu nyota na najua sana kuzihusu. So kwa hivyo napenda kuelezea ya watu ambao hao hawajui kuzihusu na pia wao kuwafanya waelewe kwa nini nyota ni kitu muhimu sana katika maisha yetu ya mwanadamu.

Kama nilivyosema hapo mbeleni sina masaa mingi sana ya kustarehe lakini ile wakati nimepata napenda kuogelea napenda kuogelea na kukaa na marafiki wangu tukiongea na pia tukipiga mvinyo kwa sababu ile ndio sasa kuelewana na kukaalishana na marafiki na kuwa na ujamii na watu wenu kwa sababu mara mingi huwa tunasahau kwamba tunahitaji kila mmoja wetu ndio tuweze kuishi pamoja na pia kusonga mbele Wakati mwingine utanipata nikicheza ule mchezo wa vibaoni unaituwa chesi Kwa hivo haya ndio mambo naeza sema napenda kustarehe sana sana mengine huwa yanafanyika lakini si kila wakati si jambo ambalo linafanyika kila wakati ni jambo ambalo linatendeka mara moja kwa moja lakini si jambo ambalo naeza sema kwamba huwa nalifanya mara mingi ndio nifanye starehe yangu.

Programu ambazo natumia sana sana ni za simu na yenye naeza sema natumia sana ni moja ya kuwasiliana ambayo inaitwa Whatsapp. Ile ni programu ambayo natumia maramingi sana kwa siku kwa sababu naitaji kuongea na marafiki, nahitaji kuongea na familia na pia nahitaji kuongea na wanunuzi wangu wa biashara. Kama nahitaji kuwatumia kitu ama nimenunuwa kitu kutoka kwangu na nahitaji imfikie Tutaongea kutumie programu ya Whatsapp Kwa hivo hiyo ndo programu mimi hutumia sana Kuna programu zingine kama vile YouTube ile ni kuachia video ambazo ni za wimbo, za ngoma zama za kujistarehesha tu ile wakati Sasa nataka tu kutu nitulie tu nikae tu kama nastarehe yangu Pia kuna programu zingine kama pale X ama Twitter onayo na tumia kuangalia vile mambo ya nendelea nchi za mbali, nchi za nje na pia kuelea vile mambo mimi mwenyewe Najua sina ujuzi yake.

Lengo langu la muda mrefu naeza sema ni kuwa na kampuni yangu ya uwasiliaji. Naeza tamani sana nikuwe mimi mwenyewe nimeweza kufungua kampuni yangu ambayo watu wanatumia katika kuwasiliana kila siku katika mambo yao. Na sio kuwasilia na tu bali hadi wanaweza kutuma na kupokea mizigo kutumia kampuni yangu Ata wakiwa mahali popote duniani ilo ndio lengo langu na ndo maana kwa sasa nafanya kazi ndio niweze kujijenga mpaka ule wakati sasa utakapofika nitaweza kufanya ilo jambo ntaweza kutimiza yaani ilo lengo langu Kwa sababu ukiangalia mambo sahii vile yapo kuna kuna hizo opportunities mingi sana mtu anaweza akafanya nazo na akaweza kukua ameibuka kukua mtu mkubwa na pia hameweza kuwa ameangalia maslahi ya watu wake na pia mambo yake yeye mwenyewe. Kwa hivo kwa sasa ilo ndio lengo langu natumai siku moja litakuja kupita kwa sababu kwa huu muda hapa sahii sina huo uwezo lakini vile siku zinaendelea nina uhakika kwamba nitaweza kutimiza ilo lengo.

Wakati wa baridi kali hukuwa wakati mgumu hapa kwa sababu lazima bado uende kazini Lazima utimize mambo ambayo yanahitaji kutimika hata kama hewa ama anga haiko vile ungetamani ama haiko vile unaeza kuwa ukitumai itakuwa na kwa hivo huwa inabidi wakati mwingine Umeji sacrifice wewe mwenyewe ndo uweze kutimiza malengo mengine Sanasana wakati kama huu unapata unakunywa kahawa kwa wingi sana Ndiyo kuongeza mwili joto usihisi baridi ushindwe ukagandana ushindwe kuendelea na kazi Pia unapata kwamba inabidi umevalia nguo mzito mzito za kuongeza joto mwilini kwa sababu usipovalia vizuri joto ikiingia kwa mwili sasa tena tunaongea kuzuma magonjwa kwa hivyo nguo mzito kahawa kwa wingi na pia kuwa unafanya mambo bila tu kupumzika Yaani uko active wakati wote Kwa sababu ukiketi mahali pamoja hapo sasa unakubali baridi iingie mwilini Lakini kama unafanya mambo kadha wa kadha unazunguka yaani mwili unaweza kutengeneza ile joto kutokana na ile mambo wewe mwenye unafanya Pia sasa naeza sema ikifika ni wakati wa kuhisi usingizi unaongeza blanketi ingine juu kwa sababu huwezi lala kama unahisi baridi na ni muhimu sana ku kuhakikisha kwamba joto iko mwilini kila wakati na hayo ndo naeza sema kwa sasa.

La hasha, huwa sisikizi redio. Na ni kwa sababu moja, yale mambo ambayo naezasikiza kwa redio, naeza yaonea kwa rununu yangu, kwa urahisi sana. Kwa hivo kusikiza redio, itakuwa ni kama narudia kusikiza yale mambo tayari nishayaona, na nikayapitia na kuyaelewa. Kwa hivo, na pia muda hupatikani katika kazi yangu, ili niweze kusikiza redio. Kwa hivo, sinanga hiyo muda wa kusikiza redio.